Kazi gani unayo idhamini zaidi? Kwangu naweza kusema kazi ni nayo idhamini zaidi ni kazi ya shambani. Kwa kuwa kazi ya shambani haina haraka na we mwenye umejisimami ujesimamiwa na mtu ya yote na uneza kuwamua we mwenye unataka kupanda nini ama kufuga wanyama wepi.

Unafanyaje kazi ya ushirikiano na wengine kwa kufanya kazi ya ushirikiano na wengine nahikikisha kuwa kila kasi tumeigawanya kwa upande sawa ila kila mtu apate kazi yake ya kuifanya na kwa hivyo tutaweza kukamilisha kazi hiyo kwa wakati unaoafaa.

Je unapenda sanaa ya aina gani Kwangu naweza kusema kuwa sana ninayoipenda zaidi ni sanaa ya uimbaji Hii ni kwa sababu katika uimbaji kuna aina mingi ya wimbo na wimbo hizi huja na kazi tofauti tofauti kama vile kuna wimbo ya kukutuliza wakati unahisi huko chini Kuna wimbo ya kukufurahisha Kuna wimbo kukumbusha maneno yaliyotendeka kitambo na pia kuna wimbo kukufunza vile unafaa kuishi katika hii dunia.

Changamoto gani unakutana nazo kazini? Kwangu naeza kusema kwa changamoto ambazo nimeweza kupatana nazo kazini ni kama vile kukosana na wenzangu ambao tunafanya wote kazi. Juu kuna wale ambao saa zengine wanakuongelea vibaya ama wakati hujaenda kazini wanapende kukusengenya. Na pia changamoto ingine ni ile ya kupewa kazi mingi kushinda wengine Yaani kuna vile wewe unapewa kazi mingi na wenzako wanapewa kazi chache.

Kazi gani ya nyumbani unayoichukia? Kwangu naweza kusema kuwa kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kazi ya kupeleka ng'ombe malishoni hasa msituni Hii ni kwa sababu, katika harakati ya kuwa malishoni mvua unaweza kunyesha na kwa hivyo mtu utanyeshewa na pia huku msituni, kuna wanyama hatari kama vile ndovu na inaweza kuumiza na pia huko msituni mtu unakosa maji ya kukunywa.

Niaambie kuhusu rafiki yako wakaribu zaidi Rafiki wangu wakaribu zaidi anaitwa hillary mutai Tulikutana katika kidato cha pili na kwao ni kirenget Kwanza tuliweza kutulikua tunakaa pamoja katika kidato cha pili na hapo tuliweza kufanya maneno mengi pamoja Tungeweza hata kuibia mthiani pamoja bila kujulikana na tukifanya makosa hatungeweza kusemana hata kidogo na hivyo ndo tukakuja kwa marafiki wa ukweli na ye ye.

Niambie kuhusu ujuzi ungependa kujifunza. Naam ujuzi ambao ningependa kujifunza kwa sasa ni kujua kuendesha bodaboda. Hii ni kwa sababu Kuna saa zingine natumwa kuendea mzigo dukani Lakini nashindwa kuendesha hiyo bodaboda na ni kitu ambacho tuko nayo nyumbani Niliwai kujaribu karibu miaka tano iliyopita lakini nikashindwa Nilianguka nikaamua kuachana nayo Kwa sasa napanga kuandikisha rafiki yangu ambaye anajua kuendesha anifunze Labda kwa miezi mbili nitakuwa nimekua sawa kuendesha.

Je unatumia teknolojia ya sauti Kwa sasa naeza kusema situmii teknolojia yoyote ya sauti But kuna muda fulani tuseme miaka mbili iliyopita nilikuwa natumia wakati nilikuwa chuo kikuu Nilikuwa nahubiria wanafunzi wenzangu na kwa hivo ilibidi nitumie ili wote waweze kunipata kwa sauti iliyo juu.

Unatumia wi-fi au data ya simu? Kwa sasa naeza kusema kuwa natumia wi-fi juu niko ndani ya nyumba Lakini nikitoka kwa nyumba niende pale nje kutembea itabidi nimetumia data ya simu kwa maana ufiki pale nje Lakini saa zingine pia wi-fi ikipotea inabidi nimetumia data ya simu hata nikiwa ndani ya nyumba.

Je, unaweka picha zako mtandaoni? Naam. Siku hizi nilianza kuweka picha zangu mtandaoni hasa mtandao wa Facebook. Hii ni kwa sababu, siku hizi ukiweka picha mingi halafu iweze kufikia watu wengi duniani. Kuna pesa ambazo utaanza kulipwa na kampuni ya huu mtandao. Kwa hivyo nimependa sana kuweza kuposti picha zangu kwa mtandaoni.

Rangi yako ya kupendezwa ni ipi? Kwangu ningesema kuwa rangi yangu inayonipendeza zaidi ni rangi ya manjano. Hii kwa sababu hata ukitoka nje uone mazingira, uone mimea vile inakaa manjano hivo. Kuna vile tu mtu unasikia uko vizuri. Na tangu hiyo ndio rangi nilipenda.

Unapenda kufanya nini wakati wa jua kali Mara mingi wakati wa jua kali napendelea kuenda kwenye kuogelea kwenye hoteli moja ambayo iko karibu na Bomet mahali naishi. Kama si hivo nafadhalisha kubaki tu kwa nyumba juu siwezi toka nje na hiyo jua kali yote iweze kunichoma uso.

Unajenga mahusiano vipi na wafanyikazi wengine Mimi naeza kusema njia yangu moja ya kujenga mahusiano na wafanyikazi wenzangu ni kuwakaribisha waje kwangu wakati wa hatuendi kazi sana sana wakati wa wikendi Hua napenda kuwakaribisha kuwatengenezea chakula na tule wote tukiongea.

Unapenda nini kuhusu shirika lako? Ningependa kusema kitu ambacho napenda saidi kwa shirika langu ni uhusiono ambayo tukonao wote. Tunahuhusiano mzuri sana na mtu ukiwa na shida, wanakuja, wanakusaidia. Icho ndicho kitu kimetuweka sisi wote pamoja hadi waleo.

Unaenda hospitali mara ngapi kwa mwaka sana sana mimi huenda hospitali kitu mara mbili tu kwa mwaka Hapo ni nikienda kutibiwa mimi mwenyewe lakini saa zingine huwa naeza tembelea hospitali kuona mgonjwa kama ni jirani ama ni mtu wa familia lakini kama ni mimi mwenyewe ususani mi uenda hospitali mara mbili kwa mwaka.

Ulikuwa unapenda kufanya nini utotoni? Utotoni nilifanya kupenda vitu mingi sana. Ya kwanza nilikuwa napenda kuenda kuogelea mtoni. Mtoni ndogo ioliko karibu na nyumbani. Ya pili nilikuwa napenda kuenda msituni. Sana sana kuwinda ndege. Na pia nikiwa mtoto nilikuwa napenda kuenda kuchunga ngombe msituni.

Niambie kuhusu kazi au masomo yako. Naam Kwa sasa kazi ambayo naifanya ni kazi ya polisi. Mi ni polisi wa msitu. Kazi yangu kubwa ni kulinda msitu. Na kazi niliweza kuichagua kwa sababu babu wangu pia alikuwa anaifanya. Na kulingana na vile alikuwa ananielezea. Nilianza kupenda kutoka siku iyo. Changamoto ambayo ningesema tunapatana katika harakati ya hii kazi ya kulinda msitu. Ni saa zingine tunapatana na wanyama pori. Kama vile Simba na Ndovu ambao ni hatari na inaeza kuuma mtu Pia, hakuna kitu ambao nezasema nataka kubadlisha kwa kazi yangu Junaipenda sana na ina kusaidia mtu kutembelea msitu karibu zote na kuona wanyama wengi wa msitu.

Mwandishi gani wa vitabu unampenda? Kwangu naweza sema kwa mwandishi ambaye nimependa tangu utotoni wa vitabu wa kiswaili ni wala Bin wala Huyu ndiye aliyeandika kitabu cha kiswaili ambacho tulitumia kutoka darasa la kwanza hadi darasa la nane kinachoitwa kiswaili Mufti ambacho kina hadithi mingi na kilituwezesha hadi tunaweza kuangea lugha sahihi.

Programu gani ya simu hutumia kila siku? Kwangu naweza sema kuwa programu ninaotumia kila siku na kila saa ni programu ya whatsapp. Hii ni kwa sababu naweza kutumia kupiga simu kwa familia yangu na marafiki yangu na pia wenzangu wa kazini na pia mara mingi tunatumia kwa video call. Hiyo video call naweza kutumia kupigia wazazi wangu, familia yangu na pia wenzangu kazini.

Unafanya nini kuwatia moyo wenzako? Kwa kawaida nikitaka kutia moyo wenzangu huwa nawapa haditi yangu ya maisha yangu vile ilikuwa tango utotoni hadi sai, kwa vile nilianza chini hadi sai niko mahali juu. So nikiwapea hio haditi ya maisha yangu wataweza kuwa na moyo, na pia nawapa ushauri mzuri ambao utawatia moyo.

Mboga gani unazopenda kula? Kwangu naweza sema kuwa napenda kula sukumawiki kwa sababu ni raisi kupika. Na pia mboga ya kabichi kwa kuwa inaweza kupika kwa njia tofauti tofauti. Pia napenda kula spinachi ni mboga ninayopenda kwa sababu ina madini ya chuma mengi. Na fry napenda pia kula kunde kwa sababu usaidia kupa mwili nguvu.

Je, unapenda kula samaki ndiyo Napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye afya na chenye proteini na omega 3 Napendelea waliopikwa kwa mbolea au kuchoma Kwa sababu ladha yake ni tamu kula samaki unifanya na nijisikie nguvu, afya, njema na furaha kwenye mlo.

Niambie kuhusu kitabu unazokipenda zaidi Kwangu naiza kusema kitabu ni nacho kipenda zaidi ni River and the Source kilicho andikwa na Grace Ugotu kwa sababu kinasimulia maisha ya wanawake wa kizazi tafauti na changamoto wanazo kabiliana nazo Napenda jinsi muandicsi anavyobeba utamaduni, historia na mira za jamii kwa maneno yenye maana hadithi hii inanifundisha uvumilivu, nguvu na muhimu wa familia katika maisha ya kila siku.

Shuguli yako ya kupendezwa ni ipi? Kwangu neeza kusema kuwa shuguli ninayopenda ni kusaidia wengine na kuona wanapo furahia msaada wangu. Wakatu wanapo sema Asante. Na hisi furaha kubwa na motisha ya kuendelea kusaidia. Shuguli hii inanifanya nijisikia na maana na kuimarisha uhusiano mzuri na wengine.

Unawiyanishaje kazi na maisha ya kibinafsi Nawiyanisha kazi na maisha yangu ya kibinafsi kwa kupanga muda kwa uangalifu na kuweka vipaumbele Kila siku napanga wakati maalumu wa kazi na wakati wa familia na pia wa marafiki kupanga ratiba na kuweka mipaka pia hunisaidia kunawisha kazi ya maisha yangu.

Jambo gani la dini ni muhimu kwako? Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni kuomba na kushirikiana na wengine katika ibada. Kuomba kunanisaidia kupata hamani ya ndani na kuelewa maisha yangu kwa undani Pia kushirikiana na jamii kuna nifanya nijisikie sehemu ya kitu kikubwa na kunikuza kirho na utu.

Unafanya nini wakati wa wasiwasi Mara mingi nikiwa na wasiwasi napenda kujiongelesha mwenyewe Naongelesha akili yangu iweze kutulia na kwamba kila kitu itakua sawa Baada hiyo napenda kutembea kiasi karibu mita mia tano huku nikiskiza ngoma ili niweze kujituliza akili irudi sawa.

Nini kinacho kupa motisha kazini? Kwangu kitu kinacho unipamotisha kazini naeza kusema ni wakubwa wangu na mawaidha yao Kwakuwa huo wananeleza kuwa pia wawo walianza katika chewe ya chini na saibuko katika chewe ya juu ya umaneja na walianza tu vivo hivo ndio manu wananepea mawaidha wananeambia ngangana hivo hivo ndio kila mtu upitia.

Zawadi gani nzuri umewahi kupokea? Kwangu naeza kusema kuwa zawadi mzuri nimewahi kupokea katika maisha wangu ilikuwa zawadi ambao nilipewa na mzazi wangu nilipomaliza shule ya upili kwa sababu nilikuwa nimepita mtihani. Aliweza kuninunulia saa ya Rolex ambao nilikuwa nimeitamani sana kwa muda mwingi.